Takuwimu ni sehemu muhimu sana ya maisha yetu ya kila siku. Kupitia takuwimu, tunaweza kuelewa muenendo wa mambo mbalimbali kama uchumi, afya, elimu na hata mazingira. Kwa mfano, serekali na mashirika hutumia takuwimu kupanga sera bora, kuhakikisha rasilimali zinatumika ipasavyo, na kuboresha maisha ya wanainchi. Kwa upande mwngine, katika biashara, takuwimu husaidia wafanya biashara kufanya maamuzi sahihi kuhusu bidhaa, wateja na masoko. Bila takuwimu, tungekua tunafanya maamuzi kwa kubahatisha tu. Takuimu pia usaidia binafsi. Fikiria unapopima maendeleo yako kazini au katika masomo. Unapotumia takuwimu, unapata picha halisi ya maendeleo yako na maeneo yanayohitaji kuboreshwa. Kwa kifupi, takuwimu ni kama dira inayongoza dunia ya kisasa. Bila takuwimu, hatungeweza kupanga, kuthamini au kuboresha maisha yetu kibinafsi.

Mawingu ni sehemu ya ajabu sana ya anga letu. Kila siku, ya nabadilika umbo na rangi kulingana na hali ya hewa. Wakati mwingine ni meupe na laini kama pamba, na wakati mwingine yanakuwa mazito, yakionyesha kwamba mvua inakaribia kunyesha. Mimi upenda kutazama mawingu jioni. Hasaa, wakati jua linazama, rangi za machungwa, zambarau, na dhahabu, zinapochanganyeka angani, mawingu huonekana kama uchoraji mzuri wa asili. Wakati mwingine, unapokuwa na mawazo mengi kichwani, kutazama mawingu unituliza. Unikumbusha kwamba maisha ubadilika kama mawingu. Wakati mwingine yanagiza, lakini baada ya muda, anga ukufunguka tena na jua huangaza. Kwa wakulima, mawingu yanamaana kubwa, yanaashiria mvua, ambayo ni baraka kwa mashamba na mimea. Kwa watoto, mawingu ni sehemu ya mchezo ya kufikiria. Wanaona maumbo ya wanyama, wa gari, au hata uso wa mtu. Kwa kweli, hatukumbushe kwa kuwa dunia yetu imejea uzuri wa asili, unaobadilika kila siku.

Kila asubuhi mimi huamka mapema, ili nisikose basi linalopita karibu na nyumbani kwangu. Basi hilo ndilo lifikishapo watu wengi kazini, shuleni, na sehemu mbali mbali za jiji. Wakati mwingine hua kuna foleni ndefu sana, lakini basi likifika, kila mtu hupumua kwa furaha. Ndani ya basi unaweza kuona maisha ya watu tofauti. Kuna wafunzi wanaocheka, wafanyikazi wanaosoma magazeti na wengine wanaosikiliza mziki. Wakati mwingine, dereva huweka muziki wa taratibu na safari inakua ya utulivu kabisa. Kuna siku nilikosa basi langu la kawaida. Nikalazimika kusubiri lingine kwa zaidi ya nusu saa. Nilijifunza kuwa uvumilivu ni muhimu kwa sababu maisha pia ni kama safari ya basi. Wakati mwingine unachelewa, lakini mwisho wa siku, unafika unakotaka. Basi, kila safari hunikumbusha kuwa, kila mtu anaelekea mahali pake. Na kila safari ni hadithi mpya.

Kusoma ni jambo muhimu sana katika maisha ya kila mtu. Kupitia kusoma, tunapata maarifa mapya, tunapanua fikra zetu, na tunajifunza jinsi ya kuelewa ulimwengu, unaotuzunguka. Kila siku, tunajifunza jinsi ya kuelewa ulimwengu, unaotuzunguka, na mimi hujaribu kusoma angalau kurasa chache za kitabu au makala fulani mtandaoni. Nilipokuwa mtoto, wazazi wangu walinisisitizia sana kuhusu umuhimu wa kusoma. Waliniambia, ukisoma kwa bidii, utafungua milango mingi ya mafanikio. Kweli, maneno haya yamekuwa yakiniongoza hadi leo. Kusoma hakumaanisha tu vitabu vya shule. Hata kusikiliza watu wenye uzoefu, au kutazama habari ni aina ya kusoma pia. Wakati mwingine, napenda kusoma vitabu vya hadithi ili kupumzisha akili. Hadithi hizo hunipeleka katika ulimwengu mwingine zikinisaidia kufikiri kwa ubunifu zaidi. Kusoma pia hunisaidia kuelewa watu na tamaduni tofauti. Kwa hivyo, kila siku ninapopata muda najikumbusha kusoma kitu kipya. Hata kama ni ukurasa mmoja tu. Najua kwamba nimejiongezea maarifa. Kusoma ni safari isiyo na mwisho. Na kila ukurasa, unasoma jipya la maisha.

Kumbuka siku moja nilipo kuwa mdogo, tulikuwa na kipanya nyumbani kwetu. Kila siku, kipanya kile kilikuwa kinatoka mafichoni na kukimbia jikoni kutafuta chakula. Wakati mwingine, kilikuwa kinangata pakiti za unga au sukari, mama yangu alikuwa akilalamika sana. Tulijaribu njia nyingi kumkamata kipanya huyo. Lakini alikuwa mjanja sana. Tulitumia mtego wa kawaida, hata tukajaribu kuweka kipande cha jibini. Lakini bado alifanikiwa kukuwepa. Kuwa kama mchezo wa paka na panya, kila siku tukijaribu ujanja mpya. Baadae, nilieza kumtazama kipanya kwa mtazamo tofauti. Niliona jinsi alivyokuwa mdogo lakini jasiri. Nikibabana kila siku kutafuta chakula na kuishi. Nilijifunza kitu muhimu kutoka kwake. Kuwa, hata viumbe vidogo vinaweza kuwa na nguvu na akili kubwa. Leo, kila ninapomwona kipanya, sihisi hofu tena. Badala yake nakumbuka hadithi zile za utotoni na jinsi zilivyonifundisha uvumilivu na ubunifu. Kipanya kwa njia yake ndogo, alifundisha kwamba ukubwa si kipimo cha uwezo.

Nyama ni chakula kinachopendwa sana na watu wengi duniani. Kwa wengi wetu, kuna chakula cha kamili bila kipande cha nyama mezani. Wengine hupenda nyama ya ngombe, wengine ya kuku, ya mbuzi, au hata samaki. Kila aina ya nyama ina ladha yake ya kipeke. Kila mtu ana njia yake ya kuipika. Nakumbuka nilipokuwa mdogo, kila jumapili tulikuwa na desturi ya kupika nyama choma nyumbani. Harufu yake ilijaa hewani na majirani walijua kabisa kwamba leo kuna sherehe. Tuliketi kwa pamoja kama familia, tukicheka, na kula huku tukisikiza mziki wa taratibu. Ilikua ni wakati wa furaha na umoja. Lakini nyama pia inatufundisha kitu kingine. Umuhimu wa usawa. Ni vizuri kufurahia nyama. Lakini pia, ni muhimu kula kwa kasi na kujumuisha mboga na matunda kwenye mlo wetu. Afya njema hutokona na uwiano mzuri wa vyakula vyote. Kwa hivyo, kila nnapo kula nyama, siioni tu kama chakula. Mbali kama sehemu ya utamaduni na kumbu kumbu za familia. Nyama inatukutanisha, inatufaya tushirikiane na inatukumbusha kuwa maisha ni matamu zaidi. Tunaposhirikiana na wengine.

Utendaji ni kipimo muhimu sana cha mafanikio katika kazi au maisha ya kila siku. Watu wengi hupimwa kwa jinsi wanavyo tekeleza majukumu yao. Si kwa maneno ya wanayoyasema. Utendaji bora huonyesha nidhamu, uwajibikaji na bidii ya mtu katika kufikia malengo. Katika kazi yangu, nimejifunza kuwa utendaji mzuri hauji kwa bahati. Unaitaji mipango mizuri, muda wa kutosha na kujitolea wakati mwingine changamoto huwa nyingi. Lakini mtu mwenye utendaji bora, hujua jinsi ya kukabiliana nazo bila kukata tamaa. Utendaji pia unahusiana na ushirikiano. Timu yenye utendaji mzuri ni ile inayojali mawasiliano, kueshimiana na kusaidiana. Kila mtu anafofanya sehemu yake vizuri, patokea uwabora zaidi. Kwa upande mwingine, muhimu pia kudhamini utendaji wetu binafsi mara kwa mara. Kujua wapi tunafanya vizuri na wapi twaitaji kuboresha, hutusaidia kukua kitaaluma na kibinafsi. Kwa hivyo, utendaji si tu kuhusu kufanya kazi, bali ni kuhusu kufanya kazi kwa ubora, kwa moyo na kwa malengo ya kweli.

Kila mradi unaanza na wazo, wazo dogo tu linaweza kubadilika na kuwa kitu kikubwa kinachoguza maisha ya watu wengi. Nilijifunza hili niliposhiriki katika mradi wa kijamii, uliolenga kusaidia vijana kujifunza ujuzi wa teknolojia. Mwanzoni tulikuwa watu wachache tu wenye ndoto, lakini kupitia juhudi na ushirikiano, mradi ule ulikuwa na kuleta mabadiliko makubwa. Kila mradi unahitaji mipango mizuri, muda na kujitolea. Wakati mwingine mambo hayaendi kama tulivyo panga. Lakini uvumilivu na mawasiliano mazuri, husaidia sana. Nilijifunza kwamba, mafanikio ya mradi hayategemei tu fedha. Bali moyo na bidii ya wanaouendesha. Mradi, mzuri pia unapaswa kuwa na lengo la kudumu. Kitu kinachobaki hata baada ya mradi kumalizika. Kwa mfano, mradi wa elimu unaweza kuendelea kuguza maisha ya wanafunzi kwa miaka mingi ijayo. Kwa hivyo, kila ninaposikia neno mradi, sioni tu kama kazi ya muda, bali kama safari ya kujifunza, kushirikiana, kubadilisha maisha ya wanainchi.

Dada yangu ni mtu muhimu sana maishani mwangu. Tumezaliwa katika familia moja, lakini tabia zetu ni tofauti kabisa. Yeye ni mchangamfu, anapenda kuongea na watu, wakati mimi napenda utulivu. Licha ya tofauti hizo, tumekuwa marafiki wakubwa sana. Nakumbuka tulipokuwa wadogo, dada yangu ndiye aliyenifundisha mambo mengi. Kama vile jinsi ya kupika, kushona, na ata kusoma kwa bidii. Wakati nilipokuwa na huzuni, alikuwa wa kwanza kuniuliza, je, uko sawa? Na kunipa maneno ya faraja. Siku hizi ingawa tunaishi mbali, bado tunawasiliana kila siku. Tunacheka, tunashirikiana na mawazo na tunakumbushana ndoto zetu. Dada yangu amenifundisha kuwa upendo wa familia hauna mipaka ya umbali. Kwa kweli, dada ni zaidi ya ndugu wa damu. Ni rafiki, ni mshauri, na ni mtu ambaye ananikumbusha kuwa hauko peke yako katika safari ya maisha. Kila ninapomkumbuka, ninatabasamu kwa sababu najua nimebarikiwa kuwa na dada kama yeye.

Kila mara ninapofika kwenye uwanja wa ndege, ninahisi mchanganyiko wa hisia, furaha, msisimuko, wakati mwingine huzuni kidogo. Uwanja huu ni sehemu ya kipekee sana, ni mahali ambapo safari mpya huanza na inyingine kukamilika. Watu huwagana na ingine ukutana tena baada ya muda mrefu na kila uso unaadithi yake. Kumbuka mara yangu ya kwanza kufika uwanja wa ndege, likuwa na wasiwasi kidogo. Nika shangaa jinsi ndege kubwa zinavyoweza kuinuka angani. Nilipokuwa nikisubiri, niliona watu kutoka inchi balimbali. Kila mmoja akiwa na mizigo yake ni malengo tofauti. Kua kama dunia ndogo ndani ya jengo moja. Uwanja wa ndege pia unanifundisha uvumilivu. Kati mwingine ndege uchelewa na unalazimika kukaa tu ukisubiri. Lakine katika kusubiri huko, unapata nafasi ya kutafakari, kusoma, au hata kuzungumza na watu wapya. Kwa kweli, uwanja wa ndege si tu mahali pa kusafiri, mahali pa matumaini, ndoto na mwanzo mpya. Kila tiketi ni ahadi ya safari na kila safari ni hadithi mpya ya maisha.

Labda maisha ni safari ya maswali, kuliko majibu. Kila siku tunajikuta tukijiuliza mambo mengi. Labda nilipaswa kuchagua njia nyingine. Labda mambo yangekuwa tofauti kama ningechukua hatua mapema. Lakini ndivyo maisha yalivyo, tunajifunza kupitia maamuzs, tunayofanya kila siku. Kumbuka wakati fulani nilipokosa nafasi muhimu kazini. Hisi kukata tamaa. Kini rafiki yangu aliniambia, labda ikuwa wakati wangu bado. Maneno haya yalinikuza sana. Lijifunza kuwa wakati mwingine, kuchelewa siku shindwa, bali ni maandalizi ya fursa bora zaidi. Labda pia ni neno la matumaini. Inatupa nafasi ya kuwamini kwamba, kesho inaeza kuwa bora kuliko leo. Labda tunafanikiwa, labda tunapona, labda tutapota kile tunachokitafuta. Ni neno dogo, lakini linanguvu kubwa, ya kukutia moyo tusikate tamaa. Kwa hivyo, kilo napo kutana na changamoto, najikumbusha kusema, labda hii ni mwanzo wa kitu kizuri.

Surwari ni sehemu muhimu sana ya mavazi ya kila siku. Kila mtu anajozi kadhaa za surwari. Iwe ni za kazi, za michezo, au za kupumzika nyombani. Kila surwari lini hadithi yake. Baadhi tunazinunua kwa ajili ya hafla maalum, na nyingine zinakuwa tu sehemu ya maisha yetu ya kila siku. Kumuka surwari yangu ya kwanza niliyoinunua kwa pesa zangu mwenyewe. Kuwa nimeifadhi hela kidogo kwa muda mrefu. Na nilipoivaa kwa mara ya kwa. Hisi fahari kubwa. Nikuwa ni ishara ya kujitegemea na kujituma. Suruali pia ni mavazi yanayonyesha utu wa mtindo wa mtu. Mwingine upenda suruari za jinsi, mwingine upendelea zile za kitamba laini kwa ajili ya ofisi. Kila chaguo linaonyesha tabia na ladha ya mtu binafsi. Kuna siku nilijaribu suruari yangu, ilio ipenda sana kwa kuikata baati mbaya wakati wa kufanya kazi ya mikono. Nilihisi vibaya kini lijifunza kuwa vitu vya dhamani havidumu milele na wakati mwingine kumbukumbu ndizo zinazo endelea kuishi. Kwa hivyo kila napovaa suruari naikumbuka kama sehemu ndogo lakini sehemu muhimu ya maisha yangu ya kila siku rahisi lakini yenye maana kubwa kweli.

Namba tisa imekuwa na maana malumu katika maisha yangu. Nliizaliwa tare tisa, mwezi wa tisa, jambo ambalo limenifanya nione namba hii kama ya baati. Kila ninapoiona, nahisi kama ni ishara ya kitu kizuri kinachokuja. nakumbuka nilipokuwa shuleni, nilikuwa ni kishindana na rafiki yangu katika hesabu. Huwa tunapenda kuona nani ya angeweza kupata majibu sahihi zaidi, hasa kwenye maswali ya kuzidisha kwa tisa. Huwa ni mchezo wa kufurahisha sana. laKini pia ulitusaidia kujifunza kwa njia raisi. Kwa upande mwingine, namba tisa inanifanya ntafakari kuhusu atua za maisha. Kama vile tunavyo hesabu kutoka moja hadi tisa, kila hatua ina umuimu wake kabla ya kufika kumi. Maisha pia ni hivyo. Kila hatua, hata ndogo, inatup noeleka karibu zaidi na malengo yetu. Kwa hivyo, kila naposikia neno tisa, sioni tu kama namba ya kawaida. Bali kama ishara ya ukuwaji, mafanikio na muanzo wa kitu kipya.

Katika maisha ya kila siku, kila mtu anakutana na changamoto mbalimbali zinazohitaji suluhisho. Wakati mwingine, suluhisho linaweza kuwa rahisi kama kubadilisha mtazamo wako kuhusu jambo fulani. Kwa mfano, unapokutana na tatizo kazini badala ya kulalamika, unaweza kutafuta njia bora ya kulitatua kwa kushirikiana na wenzako. Suluhisho halipatikani kwa kukimbia matatizo bali kwa kuyakubali kwa ujasiri na busara. Katika jamii yetu, tunahitaji suluhisho endelevu kwa matatizo kama ukosefu wa ajira, uchafuzi wa mazingira na elimu duni. Kila mtu ana jukumu la kuchangia katika kutafuta suluhisho, iwe kwa mawazo, vitendo au ubunifu. Wakati mwingine, suluhisho linaanza na hatua ndogo. Kama kupanda mti au kusaidia jirani, anayehitaji msaada. Suluhisho halimaanishi mwisho wa changamoto, bali ni mwanzo wa njia mpya ya kufikiri na kuishi. Watu wengi wanaamini kwamba teknolojia inaweza kuwa suluhisho kwa matatizo mengi ya dunia. Lakini ukweli ni kwamba suluhisho la kweli linatoka ndani ya mioyo yetu, kutoka kwa njia njema, mshikamano au matumaini.

Katika ulimwengu wa biashara, mauzo ni moyo wa mafanikio ya kampuni yoyote. Bila mauzo, hakuna mapato na bila mapato, biashara haiwezi kwendelea. Mawuzo hayahusiani tu na kuuza bidhaa, bali pia kujenga husiano wakudumu na wateja. Mawuzo ajibora wanaelewa kuwa mauzo mazuri ya natokana na kuelewa maitaji ya mteja na kumpa sulwisho sahihi. Katika zama hizi za kijidigitali, mauzo ya mbadilika sana. Watu wengi sasa ununua bidhaa mtandaoni kupitia tovuti ya mitandao ya kijamii. Raisisha biashara kufikia wateja wengi zaidi bila mipaka ya kijografia. Hata hivyo, ushindani umeongezeka. Hivyo kampuni zinapaswa kuwa wabunifu katika mbinu zao za mauzo. Mauzo mazuri anaitaji mwasiliano bora, waminifu na huduma bora kwa wateja. Mfano mzuri ni pale mwana biashara anapo wasiliana na mteja kwa eshima, kueleza faida za bidhaa na kuwakikisha mteja anarithika. Hapo ndipo mauzo ya napogeuka kuwa usiano wa muda mrefu.

Asubui nyingi huanza kwa kikombe cha kahawa. Harufu yake tamu na ladha yake ya kipekee, huleta hisia ya utulivu na nguvu mpya za kuanza siku. Watu wengi duniani wanapenda kahawa kwa sababu inawasaidia kuamka, kuzingatia na kuongeza ufanisi kazini. Kwa wengine, kahawa sio tu kinywaji. Bali ni sehemu ya utamaduni na mazungumzo ya kila siku. Katika nchi za Afrika mashariki, kahawa ni zao muhimu la biashara. Wakulima hufanya kazi kwa bidii kulima na kuvuna kahawa bora ambayo huuzwa ndani na nje ya inchi. Kahawa kutoka Tanzania, Kenya na Ethiopia inajulikana kwa ubora wake duniani kote. Wakulima wanajivunia kahawa yao kwa sababu ni chanzo cha kipato na ajira kwa maelfu ya watu. Kahawa pia huleta watu pamoja. Marafiki hukutana kwenye vinywaji vya kahawa, wakibadilishana mawazo na hadithi. Wengine hupenda kunywa kahawa wakiwa peke yao, wakitumia muda huo kutafakari au kusoma kitabu kizuri. Bila shaka, kahawa imekua zaidi ya kinywaji. Ni ishara ya mapumziko, urafiki na ubunifu.

Habari yako? Hili ni swali dogo lakini lina maana kubwa sana katika maisha ya kila siku. Tunapouliza mtu habari yako, tunaanzisha mazungumzo, tunajenga uhusiano na kuonyesha kwamba tunamjali. Watu wengi husema habari yako asubuhi kazini, shuleni au hata mitaani kama ishara ya heshima na upendo. Katika jamii ya kiswahili, kuuliza habari yako ni zaidi ya salamu, ni njia ya kuonyesha utu na ukarimu. Wakati mwingine, mtu anapojibu nzuri au salama, sio tu majibu ya kawaida, bali ni ishara kwamba anathamini mazungumzo hayo. Hata hivyo, ni vizuri kuuliza kwa nia ya ukweli, kutaka kujua hali ya mtu, si kwa mazoea tu. Kwa mfano, unapokutana na rafiki ambaye hamjaonana kwa muda mrefu, kusema habari yako, unafungua mlango wa mazungumzo marefu, kuhusu maisha, kazi na familia. Hata katika ulimwengu wa kidigitali, watu bado hutumia maneno haya kwenye ujumbe mfupi au baruapepe ili kuanza mazungumzo kwa heshima.

Kibodi ni kifaa muhimu sana katika ulimwengu wa teknolojia ya kisasa. Kila siku, mamilioni ya watu hutumia kibodi kuandika barua pepe, kuandika ripoti, au kuwasiliana na marafiki, kupitia mitandao ya kijami. Bila kibodi, ingekuwa vigumu sana kuingiza tarifa kwenye kompyuta au simu. Kuna aina nyingi za kibodi, zikiwemo kibodi za kawaida za kompyuta, kibodi za kuguza kwenye simu, na hata kibodi za bluetooth zinazotumika bila waya. Watu wengi hupendelea kibodi zenye mpangilio wa herufi ya kwati, kwa sababu ni rahisi kutumia na zimezoeleka duniani kote. Kibodi pia ni chombo kinachohitaji uangalizi. Watu wengi hawajui kwamba vumbi na uchafu vinaweza kuathiri utendaji wake. Ni vizuri kusafisha kibodi mara kwa mara na kuhakikisha haipati unyevu. Kwa wale wanaotumia kibodi kwa muda mrefu, ni muhimu pia kujifunza mbinu sahihi za, kukaa na kutumia vidole ili kuepuka uchovu au maumivu ya mikono. Katika ulimwengu wa ubunifu, kibodi ni zaidi ya kifacha kuandika, chombo cha kuunda muziki, programu na hata michezo ya kompyuta. Kwa hivyo, kibodi imekuwa sehemu muhimu ya maisha ya kisasa, ikituunganisha na teknolojia kwa nji rahisi na yenye ufanisi.

Katika maisha ya kila siku, watu wengi upenda kufanya mambo kwa haraka. Tunakimbia kuenda kazini, tunakula kwa haraka, na hata tunataka mafinikio ya tokee mara moja. Lakini si kila kitu kinachofanywa kwa haraka, uleta matokeo mazuri. Wakati mwingine, haraka inaweza kusababisha makosa au kupoteza ubora wa kazi. Kwa mfano, dereva anapokuwa na haraka barabarani, anaweza kusababisha vijali kwa sababu hajazingatia usalama. Vivyo hivyo, mwanafunzi anayesoma kwa haraka bila kuelewa, anaweza kushindwa mtiani. Hii inaonesha kwamba haraka ni nzuri, tu pale inapothiditio kwa usara. Hata hivyo, kuna nyakati ambazo kufanya mambo kwa haraka ni muhimu. Katika huduma za dharura, kama hospitali au zimamoto, haraka inaweza kuokoa maisha. Nyacho itajika ni kujua wakati gani wakua na haraka na wakati gani wakuchukua muda zaidi. Kwa hiyo, haraka ni kama kisu chenye makali pandezote mbili. ikitumika vizuri, inaleta mafanikio na ufanisi. Ikitumika vibaya, inaleta hasara na majuto. Tunapaswa kujifunza kusawazisha kati ya haraka na umakini ili kufikia matoke obora katika maisha yetu ya kila siku.

Barua pepe ni moja ya njia muhimu zaidi za mawasiliano katika ulimwengu wa kisasa. Watu wengi utumia barua tepe kutuma ujumbe wa kikazi, taarifa binafsi, au hata nyaraka muhimu. Tofauti na barua za zamani, barua pepe ufika kwa haraka na inaweza kutumwa kwa mtu yeyote duniani kwa sekunde chache tu. Tika mazingira ya kazi, barua pepe utumika kama chombo rasmi cha mawasiliano. Waajiri hutuma taarifa kwa wafanyikazi na wateja upokea risiti au ofa kupitia barua pepe. Ni muhimu kuandika barua pepe kwa lugha sahihi, yenye heshima na enye maana ili ujumbe ufike vizuri. Pia, barua pepe ni njia salama ya kuifadhi kumbu kumbu. Unaweza kurudi na kusoma barua pepe za zamani wakati wa wote. Unapotaka kukumbuka mazungumzo au makabiliano fulani. Hata hivyo, ni muhimu kuwa mwangalifu na barua pepe za ulaghai ambazo zinaweza kuiba taarifa binafsi. Kwa upande mwingine, barua pepe ime raisisha mawasiliano ya kielimu na kijamii. Wanafunzi hutuma kazi zao kwa walimu na watu utumia barua pepe kujiandikisha kwenye tovuti au kupokea taarifa mpya. Kwa kweli, barua pepe imekuwa sehemu muimu ya maisha ya kila siku katika ulimwengu wa kidigitali.

Neno asante ni moja ya maneno muhimu zaidi katika lugha ya kiswahili. Ni neno dogo, lakini linanguvu kubwa sana katika kujenga uhusiano mzuri kati ya watu. Unaposema asante, unaonyesha heshima, shukrani na kuthamini kile mtu mwingine amekufanyia. Watu wengi husahau kusema asante, lakini ukweli ni kwamba neno hili linaweza kubadlisha siku ya mtu. Kwa mfano, unapopokea msaada kazini, nyumbani, au hata barabarani, kusema asante ni ishara ya utu na unyenyekevu. Hata katika biashara, wateja wanapodhamini kwa kusema, asante kwa kununua, wanahisi furaha na huenda wakirudi tena. Katika tamaduni nyingi za kiafrika, kusema asante ni sehemu ya maadili ya msingi. Watoto hufundishwa tangu wakiwa wadogo kwamba shukrani ni tabia njema. Hata katika dini mbalimbali, kushukuru ni tendo linalohusishwa na baraka na amani ya moyo. Kwa hiyo, neno asante sio tu salamu ya kawaida. Bali ni daraja linalounganisha mioyo ya watu. Ukijifunza kulitumia mara nyingi, utaunda jamii yenye upendo, heshima na mshikamano.

Neno kumi lina maana kubwa katika maisha ya kila siku. Kumi ni namba inaewa kilishe ukamilifu, pangilio na muanzo umpia katika tamaduni nyingi. Kwa mfano, tunapoe sabu kutoka moja adi kumi, tunahisi tumefika mwisho wa kipimo kamili. Watoto anapojifunza kue sabu, namba kumi huwa ni hatu wa muhimu ya kwanza kuelekea kuelewa isabati kwa undani zaidi. Katika dini na mila mbali mbali, kumi pia ina maana malumu. Kuna amri kumi katika maandiko matakatifu, ambazo zinaongoza maisha ya maadili na eshima. Pia, katika biyashara, watu wengi upenda kupanga malengo yao kwa vipindi vya miyezi kumi au mmiaka kumi, wakiamini kumba muda huo unatosha kuona mafanikio makubwa. Katika maisha ya kila siku, tunaona matumizi ya namba kumi kida mahali, kama vile katika michezo, ilimu na hata teknolojia. Kwa mfanu, mwanafunza naweza kueka lengo na kusoma kurasa kumi kwa siku, au mfanya biyashara naweza kupanga kuuza bidha wa kumi kwa siku ili kufikia maringo yake.

Mboga ni sehemu muhimu sana ya chakula chakila siku. Watu wengi hupenda kula mboga kwa sababu zina virutubisho vingi vina vya saidia mwili kuwa na afya njema. Mboga zina vitamini, madini na nyuzi nyuzi ambazo usaidia muenyenyo wa chakula na kuimarisha kinga ya mwili. Kuna aina nyingi za mboga kama vile spinach, cabbage, nyanya, karoti na skumawiki. Kila aina ya mboga inafaidazake za kipekee. Kwa mfano, karoti au vitamini A inausaidia macho, wakati spinachi na madini ya chuma ya nausaidia kutengeneza damu. Watu wana okula mboga mara kwa mara, hua na afya bora na upunguza hatari ya magonjwa kama shinikizo, ladamu na kisukari. Mboga pia nisehemu ya utabaduni ya chakula katika jamii nyingi. Katika familia nyingi za kiafrika, hakuna chakula kamili bila mboga. Wengine upika mboga kwa nazi, wengine kwa kitunguu na nyanya, kulingana na latha wanayopenda.

Barua pepe ni njia ya kisasa ya mawasiliano ambayo imebadilisha kabisa jinsi watu wanavyo tumia na kupokea ujumbe. Tofauti na zamani ambapo watu walitumia barua za karatasi, sasa baruapepe hufika kwa sekunde chache tu popote duniani. Watu wengi hutumia baruapepe kwa kazi, biashara na hata mawasiliano ya kifamilia. Katika mazingira ya kazi, baruapepe ni chombo rasmi cha mawasiliano. Wa ajiri hutumia taarifa muhimu, mikataba na ratiba kutumia kupitia barua pepe. Ni muhimu kuandika barua pepe kwa lugha sahihi na yenye heshima. Hasa unapo wasiliana na watu wakitaalamu. Barua pepe pia ni njia ya salama ya kuhifadhi kumbukumbu. Unaweza kurudi na kusoma ujumbe wa zamani wakati wowote unapotaka kukumbuka makubaliano au taarifa fulani. Hata hivyo, ni muhimu kuwa mwangalifu na barua pepe za ulaghai ambazo zinaweza kuiba taarifa binafsi. Kwa upande mwingine, barua pepe imerahisisha elimu na biashara. Wanafunzi hutuma kazi zao kwa walimu kupitia barua pepe na wafanya biashara hutumia barua pepe kutuma ofa na maelezo ya bidhaa.

Neno ndiyo ni moja ya maneno muhimu zaidi katika mawasiliano ya kila siku. Tunatumia ndiyo kuoenyesha kukubaliana, kurithia, au kuthibitisha jambo flani. Wakati mtu anapokuuliza swali kama, je, utakuja kesho? Jibu lako la kwanza linaeza kuwa ndiyo, ishara kwamba umekubali. Katika maisha, kusema ndiyo kunaweza kufungua milango mipya ya fursa. Kwa mfano, unaposema ndiyo kwa changamoto mpya kazini au katika masomo, unajipa na fasi ya kujifunza na kukua zaidi. Hata hivyo, ni muhimu pia kujua wakati sahihi wa kusema ndiyo, kwa sababu si kila kitu kinachokuja mbele yako ni kizuri au sahihi. Katika mahusiano ya kijamii, ndiyo huleta amani na maelewano. Wakati mwingine, mtu anapohitaji msaada, jibu lako la ndiyo linaweza kubadilisha siku yake. Ni neno dogo, lakini linanguvu kubwa ya kuonyesha upendo, heshima na ushirikiano.

Baridi ni hali ya hewa ambayo huleta mabadiliko makubwa katika maisha ya watu na mazingira. Wakati wa baridi, joto la hewa hushuka na watu wengi huvaa nguo nzito ili kujikinga na upepo na mvua. Katika maeneo ya milimani, baridi huwa kali zaidi na wakati mwingine hata theluji huonekana. Baridi pia huathiri shughuli za kila siku, watu wengi hupendelea kukaa ndani ya nyumba, kunywa vinywaji vya moto kama chai au kahawa, na kutumia blanketi joto wakati wa usiku. Wengine hupenda baridi kwa sababu inaleta utulivu na hewa safi, lakini kwa wengine, baridi ni changamoto, hasa pale inapokuwa kali sana. Mimea na wanyama pia huathiriwa na baridi, baadhi ya mimea hukauka na wanyama wengine hulala usingizi wa majira ya baridi ili kuhifadhi nishati. Hata hivyo, baridi ni muhimu kwa mazingira kwa sababu husaidia kusawazisha hali ya hewa na kuthibiti mzunguko wa maji duniani.